Wakati wa jua mkali, napenda kuogelea, kuogelea ni kuelekea mtoni. Na pia, wakati wa jua mkali zaidi, napenda kunywa juisi, yenye barafu, hupendeza mno.

Wazee wa nyayo walitafsiri na kusema kunapo giza hakukosi mwanga. Mimi hupenda usiku kama mchana. Usiku mimi upenda kulala usiku mno. Kama saa nane unusu ama saa tisa.

Zawadi mzuri nishaipewa ilikuwa ya baiskeli. Nilikuwa nimeimezea mate mno. Nilikuwa miaka mikumi nikipata zawadi hiyo. Nilifurahi sana kama ndege za angani.

Kinachonifurahisha zaidi ni kutazama filamu za DJ Afro. Filamu hizo zina mafunzo na pia huchekesha mno. Filamu zake zinaongelewa na swahili na pia ni rahisi kuelewa filamu hizo.

Kujitunza ni sharti ya kwanza. Mimi hupenda kula mara tatu kwa siku. Na pia na hakikisha nimekula ndizi ama maembe. Kujitunza pia ninafanya zoezi kila asubuhi na jioni.

Napenda hesabu sana pia. Ni lazima ujue hesabu ukiwa mwanabiashara mashuhuri. Hesabu husaidia kila siku na kila saa.

Napenda kucheza na watoto. Watoto unifurahisha sana. Kwanza watoto wakiume. Watoto wote ni kiumbe wa mwenyezi. Kila mtu anapenda watoto.

Napenda kusoma maoni mitandaoni kwanza tikitoko. Tikitoko ni app yenye video fupi fupi na pia watu hupenda kuandika maoni yao hapo. Kila mara naingia kuona video zao, ni lazima nisome maoni yao kutokana na video hiyo.

Kwa sasa sina mradi wa kazi karibu lakini ila nikipata pesa nina mpango wa mradi kathaa za kazi. Nina mpango mmoja ya kuweka tattoo na mpango ingine ya kuuza maji. Na pia nina mpango kathalika za kazi.

Napenda kupiga picha mno. Na pia napenda kusafiri. Kila wakati nikisafiri na hakikisha nimepiga picha moja ama mbili za kukumbuka wakati uliopita.